Kwangu nasema kumbukumbu bora zaidi shuleni inaeza kuwa pale ambapo nilisoma kutoka chuo cha chekechea, nikajifunza mambo mingi, nikajifunza usafi. Kuongea kwa kiingereza, kukuwa na heshima, kuwa na nidhamu pia kwa walio juu yangu na walio chini yangu. Na pia likanifundisha zaidi masomo mengi pia. Zaidi marafiki pia, hizo ndio kumbukumbu bora naeza sema niko nazo za shule.

Nchi ya mbayo ningipenda sana kutembelea naeza sema ni nchi ya Afrika kusini kwa kuwa inakaa ni nchi kuna tamaduni bora na pia kwa viakula inakaa imebobea na pia inakaa ni nchi tu bora tu ani miongoni mwa nchi mweza Afrika.